Ndoto yangu kubwa zaidi sana sana ni kuitoa familia yangu kwenye umaskini. Nataka nibadilishe maisha ya familia yangu. Kwa kizungu tunaisema changing the na narrative of the family. Kwa k kwangu mimi umaskini huwaktiri familia na jamii kwa njia nyingi sana. Inakwamisha afya, inakwamisha elimu. Ingawaje unaeza kuwa mwanafunzi mzuri katika kusoma uwe mwerevu sana lakini bila pesa ama juu ya umasikini hautapata nafasi kuendelea na elimu na fursa pia za kiuchumi na mara nyingi huendeleza mzunguko wa vizazi vya matatizo hatari kuu za umaskini kwa familia na jamii ni kwamba afya ukosefu wa huduma bora za afya kwa kuwa familia maskini mara nyingi pia hushindwa kumudu matibabu dawa au bima ya afya pia lishe duni pia ukosefu wa chakula bora pia inasababisha utapiamlo ambayo hasaa kwa watoto na kuathiri ukuwaji, wa kimwili na kiakili pia magonjwa ya kuambukiza pia maeneo yenye umasikini mara nyingi hukosa maji safi na usafi hivyo kuongeza hatari ya magonjwa kama kipindupindu na malaria na pia elimu kwa nimesema kwamba hapo mwanzo kwamba ukikosa ukiwa maskini utakosa ada na vifaa vya elimu watoto wengi pia hushindwa kuendelea na masomo kwa sababu familia haina uwezo wa kulipa ada au kununua sare na vitabu. Na pia unaweza kuwa na ndoto lakini kwa sababu ya umasikini ile ndoto yako itenda ivunjike kwa sababu elimu duni ambayo utapata kutokana na umasikini itapunguza nafasi za kupata ajira bora. Na pia hivyo inaendeleza mzunguko wa umasikini katika familia. Na pia watoto masikini ama watoto ambao wanatoka katika familia za umasikini, watoto huwacha shule ili kusaidia familia kwa kufanya kazi ndogo ndogo kama vile mjengo kuuza maji. Naam na pia umasikini pia kwa jamii pia inaeza leta mapato madogo. Hasaa wazazi au vijana hupata kazi zisizo za zisizo na uhakika na mara nyingi zenye malipo ya chini. Kwa hivyo kutagemea mikopo ya dharura, pia familia masikini huingia kwenye madeni kwa sababu ya gharama za dharura. Kukosa mtaji pia hali hii pia inazuia kuanzisha biashara biashara ndogo au kuwezesh kuwezesha katika kilimo bora. Umasikini pia ina adhari za kisaikolojia mfano ni msongo wa mawazo za huzuni na huzuni kwa sababu ukosefu wa mahitaji ya msingi huleta hofu ya kesho na kuadhiri afya ya akili. Na pia kudorora kwa mahusiano ya kifamilia, migogoro ya kifedha huleta ugomvi na kuvunja mshikamano wa familia. Na pia kujitenga kijamii, familia masikini maranyingi hukosa nafasi za kushiriki kikamilifu katika shuguli za kijamii. Nadhani tu ni hayo.

Na mimi kujitunza, njia moja ya kujijali kwa upana ni kupitia kujilisha kwa afya bora. Hii ni msingi wa nguvu, kinga ya mwili na pia ustawi wa akili. Lishe bora, kama njia ya kujitunza, mimi kwangu inazingatia afya ya mwili, kwa sababu ukipata lishe bora, kinga ya mwili inakuwa yenye ustahimilivu. Na pia chakula chenye virutubisho kama vitamini, madini, protini, huimarisha mwili kupambana na magonjwa. Pia nguvu na ufanisi, kwa sababu lishe bora huongeza nguvu za kufanya kazi na kupunguza uchovu. Na pia uthibiti wa magonjwa sugu, kwa sababu ukipata lishe bora, afya inakuwa kwenye mwili na pia unapunguza hatari ya shinikizo la damu, kisukari na magonjwa ya moyo. Pia afya ya akili, lishe bora pia hasa uhusiano wa chakula na ubongo, omega-3 kama vile samaki, karanga, na vitamini B husaidia kumbukumbu na umakini. Na pia nasema kupunguza msongo wa mawazo, lishe ya mboga na matunda huchangia homoni za furaha kama vile serotonin, na pia uhusiano wa maisha ya kila siku. Nidhamu ya kula, kwa sababu ukila kwa ratiba sahihi, hujenga tabia ya kujipanga. Na pia mfano wa familia, unapojitunza kwa lishe bora, unakuwa kielelezo kwa watoto na wapendwa. Na pia uhusiano wa kijamii, kwa sababu afya njema hukuwezesha kushiriki kikamilifu katika shughuli za kijamii na kazi. Kwa hivyo, hatua zile ambazo mimi huwa nafanya ni kula vyakula vya asili kama vile matunda, mboga na nafaka zisizokobolewa. Na pia kupunguza vyakula vya viwandani kama vile vyakula vyenye sukari nyingi na mafuta mabaya. Na pia huwa nakunywa maji ya kutosha, angalau glasi sita ama nane kwa siku. Na pia ratiba ya mlo, pia huwa siruki kufungua kinywa na pia ninahakikisha mlo mitatu kamili kwa siku.

Maranyingi wikendi mimi huwa na tazama mpira ligi ya uingereza epl kwa sababu ni moja ya ligi marufu zaidi duniani na kwa sasa msimu wa mwaka elfu mbili ishirini na tano ya mwaka elfu mbili ishirini na sita unaendelea huku Arsenal ikiongoza kwa alama hamsini ikifatiwa na Manchester City yenye alama arubaini na sita timu zinazokabili wa na hatari ya kushuka daraja ni West Ham, Burnley na Wolves. Kuhusu ligikuu ya uingereza ambayo mi huwa natazama katika kila wikendi. Ligi hii ilianzishwa mwaka elfu moja mia tisa tisini na mbili baada ya vilabu vikuu vya England kujitenga na Football League. Vilabu ishirini hushiriki kila msimu zikicheza mechi thelatini na nane nyumbani na ugenini. Ni ligi yenye mashabiki wengi duniani ikirushwa moja kwa moja kwenye televisheni na mitandao ya kidijitali umuhimu wa EPL ama umuhimu wa ligi hii ya uingereza ni kwamba nikivutio cha kimataifa kwa sababu mashabiki kutoka Kenya na duniani kote hutazama mechi hizi kila wikendi na pia huleta ushindani mkubwa kwa sababu timu kubwa kama Arsenal, Manchester City, Liverpool na Chelsea huleta burudani ya kiwango cha juu na pia wachezaji nyota wanahusika pale kwa kwa sababu EPL pia hujulikana kwa kuvutia wachezaji bora duniani na kuibua vipaji vipya. Ni hayo tu kwa sasa.

Napenda sana kununua vyakula, ni vitu ambavyo nanunuanga zaidi kwa sababu kupenda kununua vyakula ni tabia yenye maana kubwa kwa sababu chakula si tu mahitaji ya msingi bali pia ni sehemu ya utamaduni, afya na furaha ya maisha. Umuhimu wa kununua chakula ama vyakula kwa sababu ni afya na lishe bora kwa sababu unapochagua vyakula kwa makini unahakikisha familia yako inapata virutubisho vinavyohitajika. Na pia umuhimu nyingine ni urahisi wa maisha kwa sababu ukinunua vyakula mapema unapunguza msongo wa mawazo na kuokoa muda wa kutafuta chakula kwa dharura na pia inaleta ushirikiano wa kifamilia mara nyingi kununua vyakula ni shughuli inayoshirikisha familia na ikijenga mshikamano. Na pia pale huwa inaleta utamaduni na ladha kwa sababu vyakula huonyesha utambulisho wa jamii na mila mfano ugali na sukuma wiki kwa wakenya. Faida ya kununua vyakula, pale kwa afya unapata chakula safi na bora, kwenye uchumi unapanga bajeti na kuepuka matumizi yasiyo ya lazima pia inaleta furaha kwa sababu chakula huleta starehe, sherehe na burudani na pia utamaduni kwa vile inahifadhi ladha na mila za jamii uzoefu wa kununua vyakula, haswa pale soko la kienyeji, hapa unapata mboga safi, matunda na nafaka kwa bei nafuu kule kwenye supermarket inatoa urahisi na bidhaa zilizo tayari kwa matumizi na pia mitandao ya kidijitali sasa unaweza kununua vyakula mtandaoni na kuvipeleka nyumbani. Kabla ya kununua vyakula ama kabla ya kuenda kupanga kununua vyakula, huwa napanga orodha ya vyakula ambavyo navihitaji, kabla ya kuenda sokoni ili kuepuka kununua visivyo muhimu, na pia huwa nachagua vyakula vya asili kama vile matunda, mboga, nafaka badala ya vyakula vya viwandani, na pia huwa nanunua kwa wingi bidhaa zinazodumu kama mchele, unga na mafuta ili kuokoa gharama na pia huwa naangalia ubora na tarehe na tarehe ya mwisho wa matumizi kwa bidhaa zilizosindikwa ama packed, naam ni hayo tu.